Hapana, singependa kwa sababu kwenye lugha ya Kiswahili anasema ujana ni moshi na ukipita haurudi kwa hivyo ningependa sana labda kuwaelimisha ama kuwaelekeza wale vijana kwa sababu ninapokuwa katika umri wangu uzoefu wa hekima ninao pia unapata nina uongozi na ushauri kwa hivyo ninaweza nikawashauri wale vijana wadogo wadogo wenye umri wa chini wa miaka kumi na nane kwa hivyo niko na uhifadhi, utamaduni kama kusaidia familia mambo kama hayo kuboresha jamii kuna pia kujifunza kutoka kwao, wewe unapata kuboresha afya kiakili kuja umri wangu saa hizi naweza kujenga mahusiano vizuri, kuboresha pia kujiamini mambo kama haya kwa hivyo katika huu wakati wangu ningependa labda kuwaelekeza wale ambao ni wadogo lakini kutamani kurudi ujana hilo nalo siwezi nikakuwa nalifikiria.